Hei, mimi huvaa miwani mara mob, ni zile za kuzuia miale ya kompyuta ama juakali ya Nairobi siniharibia macho, lakini kando ya hiyo miwani pia ni luku, kuna zile sheets fulani ukinipigia unakaa mfresh na unajiamini zaidi ukiwa mtaani, ni kama aksesori yenye inoongeza usmart na pia kulinda afya macho, so kwangu ni muhimu sana.

Kwangu mimi, jambo la dini lenye ni muhimu zaidi ni upendo na utu kwa binadamu wenzangu. Naamini kuwa dini ni histori ya kuenda church ama msikitini pekee. Bali ni vile unakaa na watu mtaani na kuwasaidia wenye wako chini. Hiyo hali ya kuwa na roho safi kuwaheshimu kila msee na kuwa amani ya roho ndiyo inafanya. Njihisi niko karibu na mungu kila siku.

We mimi nina hamu sana ya kutembelea tokyo kule japani nasikia huyo city inateknolojia hatari na vibe yake ni kama mwaka wambele ningependa kuona vile watu wameorganize maisha yao na pia kuonja vyakula vyao vya kigeni huku nikicheki luku za mtaani na ziko tofauti kabisa na nairobi ni mji mwenye unakaa ukiwa na ujanja mwingi wa kidigitali mwenye ungenibamba sana.

Mimi hupenda kupanga wiki yangu mapema sunday jioni ama monday asubuhi na mapema. Hua naandika list ya to do nione ni task gani ziko na uzito zaidi. Ndiyo nianze nazo kwanza kuzuhia mambo ya kuzuba. Mimi huwacha nafasi ya emergencies kwa sababu na jua job ya Nairobi hiwezi kosa vitu za kwafula. Kupanga hivi kuna nisaidia ni kuwe focus na nisimalize wiki nikiwa nimechoka bure bila matokeo.

Kumbu kumbu yangu huwa sana ni zile story za jioni baada ya classes tukiwa tumekaa na marafiki ya tukichapa vijiwe. Nakumbuka vile tulikuwa tunategea, tunatenga timu ya michezo, hasa tukicheza ball na karatasi ama drama festival na zilikuwa zinatupeleka trip mahali mbali. Hapo ndiyo nilijua maana ya urafiki wa dhati na ujanja wa maisha. Hata kama masomo ilikuwa tight na zile funkie na rada za shule ndiyo zilifanya life ikuwe tamu.

Kukiwa na mzozo na msee, mimi hupenda kutulia kwanza na kusikiza upande wake kabla sijalipuka. Huwa najaribu kutumia lugha ya amani na kuepuka kurusha maneno makali yenye inaeza haribu uhusiano zaidi. Siri ni kupiga story ya wazi ili tuelewana chanzo cha issue na ni nini na tutafute suluhu yenye inafurahisha wote wawili. Kukiwa na busara ni bora kuliko kuwa na hasira ya bure.

Napenda sana kupanda milima. Hiyo ni adventure moja hatari. Unajua kupanda milima kama Mount Kenya ama kuelekea Gong Hills. Inakupa ile vaibu ya ushindi ikifika kileleni. Ni njia poa ya kutoa stress na mji na kusafisha mapafu na hewa safi. Hata kama miguu huwasha na uchovu. Ile luku ya mazingira ukiwa huko juu inafanya kila kitu kukua na maana. Ni mazoezi na fun kwa mpigo.

Mimi hutumia kama saa nne hivi kwa kwa siku mtandaoni, lakini mara mob ni kwa mishemishe za job na kutafta habari mpia. Najua mtandao unaeza kukula mda kuku kukulaj kukulaji mda. So hua na jaribu sana kuto-overdo hasaa kwa social media. Mimi hupenda kutumia hapo kidogo asubuhi kucheka, kucheki email na kiasi joni kuchapa a raundi nione nini ina bamba mtaani. Muhimu i kubalance life ya mtawandaoni na life ya real world.

Mimi hubalance job na life kwa kuweka mipaka imeshika. Ikifika saa ya kutoka job, mimi huzima mambo ya ofisi na kufocus na self-care, familia au ama kuchill na marafiki. Sipendangi kupeleka stress za job hadi kwa nyumba. Pia mimi hupanga time tebo yangu fiti, ili kila sehemu ya maisha yangu ipate attention inayo stahili bila moja kuumia. Lazima ujua kurecharge ndiyo uweze kupigia kazi vizuri, kesho yake.

Tukio moja kubwa sana kwangu ni ile siku nilipata mshahara wangu wa kwanza kutoka kwa jasho langu mwenyewe. Nakumbuka nilihisi ubosi fulani na nikajua sasa nimeanza safari ya kujitegemea. Ilio nitoa ushamba na kunifunza kuwa bidii inalipa. Tangu hapo nilijua siri ni kupambana na mishemishe zangu bila kukata tamaa. Na hiyo moment ilibadilisha vile naona maisha na kuheshimu kila shilingi napata.

Mimi hupenda sana kusoma maoni mtandaoni hasa kule Twitter ama TikTok huona vile watu wanachambua issue mbalimbali. Mimi hunisaidia pale kujua vibe ya mtaani na kuelewa maendeleo wasi tofauti lakini lazima ukuwe macho wakati mwingine kuna trolls na wasi wa kilele za bure. Mimi hunisaidia pale kujua vibe ya mtaani na kuelewa maendeleo wasi tofauti lakini lazima ukuwe macho wakati mwingine kuna trolls na wasi wa kilele za bure.

Ee, natumia sana mfumo huo wa fingerprint. Unajua salama wa simu na siri zako ni lazima iwe juu. Ni rahisi sana haraka kuliko kukumbuka password ndefu kila saa. Na pia inahakikisha hakuna msee anaweza kukula data yako, kichungulia simu yako kwa siri. Kwenye ulimwengu wa sasa kuwa na security yaki. Sasa ni ujanje tosha kulinda mshemshe zako za kidijitali.

Muziki wajadi unakupenda sana, unajua hiyo ndiyo mzizi yetu, hakuna kitu inapamba na kama kusikia sauti ya nyatiti, wandindi ama midundo ya ngoma zenye zinakukumbusha nyumbani ocha. Hata kama tuko mjini na tunasikiliza amapiano na hip hop, mziki wajadi unakuanga na soul na ujumbe mzito wakitamaduni. Inanifanya njivunie kuwa mwaafrika na kufresh akili na vionjo asilia.

Mimi hufanya marafiki wapia kwa kua mchangamufu na kuanzisha story ndogo ndogo popote niko. Iwe ni kwa matatu kwa event fulani ama hata kwa job. Siri ni kukua approachable na kusikiza msee anasema nini badala ya kujigamba tu. Mara mob mimi huanza na swali kuhusu kitu ina happen hapo hapo na story na ikishika tunabadilisha namba. Kukua real na mcheshi na ndio njia ya kupata marafiki ya ukweli mtani.

Mimi ni msee wa ubunifu sana. Akili yangu kila saa iko rada kutafuta mbinu mpya za kusolve issue ama kuleta ideas zenye ki extraordinary. Iwe ni yenye kuchora, kupanga kazi au hata kwa nachapa stori mimi hupenda kuweka kale ka flavor kangu ka kipekee. Ubunifu ndio unafanya msee awe tofauti na wengine mtaani. Inanisaidia sana kugeuza vitu vya kawaida kuwa vitu vya maajabu.

Kazi za dharura ikitokea mimi hudropu kila kitu na kuevaluate priorities zangu hapo hapo. Huwa sishtuki badala yake mimi huivunja hiyo task kwa vipande vidogo vidogo. Tu isinielemee siri ni kukuwa na cool head na kumaliza ile ishu haraka. Kwanza kabla sijaresume ratiba yangu ya kawaida kukuwa flexible mtaani ndio ujanja na kuhakisha kazi high stall haita kukiwa na emergency.

Mimi huwakaribisha wafanya kazi wapya kuchamkia na kuwafanyia tour fupi ya mtaa ya job. Hua nawonyesha wapi na kuna hewa kasafi na nani ya wako anaitisha msaada na mbinu za kudeal na pressure za ofisi bila kupaniki. Siri ni kuwafanya wajihisi wako at home haraka iwezekanavyo kwa sababu msee akiwa comfortable hata kazi inashika bidii haraka sana. Kukua na mentor ni ujanja na ya kujenga timu imara.

Kitu inanibamba na kunipa furaha ya kweli ni kuona mishemishe zangu zimeleta matunda. Iwe ni kukomplete project ngumu au kuona wase wangu wakofiti. Pia ile vibe ya kuchill na marafiki wa dhati kupiga stori za kuchekesha na kusikiliza ngoma pia hunifanya nijihisi niko juu ya ulimwengu. Furaha kwangu ni kukuwa na amani ya roho na kujua kila kitu kiko soted mtaani.

Hekima kubwa nimejifunza ni kwamba subira na bidii ndio kila kitu. Lakini lazima ukuwe na akili ya ziada. Maisha sio mbaya mita mia ni marathoni. So sijilinganishi na wasi wenye wako kwa ruti tofauti. Pia nimejua kuwa kukua na main karakter na uaminifu mtaani kuna fungua milango yenye pesa haiwezi. Linda jina lako na heshima heshima kila msee kuanzia msee wa vyuo hadi ule msee wa mtaa. Kwa sababu hujui nani atakusaidia kesho.

Nishainunua tikiti za tukio mara moja, hasa ile ya mchezo wa mpira, na siku hizi ujanja wa kubuy tikiti mapema mtandaoni, niepuke ile stress ya kupiga foleni ndefu ama kuambiwa sold out, ukifika mlangoni kupata ile e-ticket kwa simu yako inakufanya ujihisi, uko rada na tayari kwa sherehe, hakuna vibe poa kama kujua kiti chako iko reserved na unangoja tu muda kudunda ifike.

Mimi ni shabiki, damu wa Harambe Stars, hapa home, lazima tusupport vijana wetu, lakini tukivuka boda kuelekea majuu, mimi hufuata sana English Premier League, kuna ile timu moja inanipa mzuka sana ya ambayo ni Manchester City, kulingana vile wanacheza, hiyo msimu mpira ni maisha na hakuna kitu inabamba kama kuchat na wase mtaani kusu matokeo ya weekend kuhuku tukikula huku choma.

Zamani nilikuwa nasikiliza sana, lakini siku hizi sisikilizi radio mara mob. Unajua hii ulimwengu wa streaming, mimi hupenda kuchagua ngoma zangu mwenyewe kupitia Spotify ama YouTube, ndio nisikue na nisikue limited. Lakini saa zingine nikiwa ndani ya matatu huwa na nafurahia kusikiza zile breakfast shows kwa sababu ya udaku na vichekesho vya watangazaji. Hii hufanya safari iwe fupi, siko fan sana, lakini wakati mwingine inabamba, Muzika.

Mimi hupenda kuchanganya kulingana na kile kitu natafuta. Kama ni nguo, nguo kali na viatu vya mtumba gikomba au toy market ndio kusema huko unapata vitu unique na bei ya kirafiki. Lakini kama ni elektroniki au vitu vya nyumba Mimi huu oda sana mtandaoni kupitia Jumia ama Instagram. Kwa sababu inasave time ya kuzunguka mtaani na inahitaji. Nimahitaji ya kila siku duka ama jirani ama supermarket hapo karibu inatosha kabisa.

Mimi hupenda kuvaa nguo zenye ziko simple lakini ziko na klasi. Maramoja mimi hupigia casual, labda jeans, jeans fulani, safi, t-shirt, rangi moja, na raba. Kali za kuteleza mtaani. Sipendi mambo mengi lakini lazima ni kuwe smart na nivae kitu nafanya ni jihisi comfortable. Kukua na look fit ina kupea confidence ya kupiga mishemishe zako za kila siku bila wasiwasi.

Nishawahi kujaribu sushi, kile chakula cha wajapan, chenye ni samaki mbichi na wali, lakini kusema kweli, mara ya kwanza ilikuwa strange kiasi, lakini ukishazoea ile soy sauce na wasabi, inakuwa tamu sana na inabamba. Pia nimeonja pizza ya kiitaliano ile original, iko tofauti sana na hizi tunakula hapa mtaani. Kujaribu vyakula tofauti ni ujanja ya kujua tamaduni zingine na kurefresh vionjo vyake.

Mimi huona tathmini za kazi ni muhimu sana hasa, hata kama sa zingine huleta kiwewe, ninafasi poa ya kujua mahali na chapa kazi, kazi fiti na mahali unahitaji kuongeza bidii yako usibaki nyuma. Badala ya kuogopa, mi uchukulia kama feedback ya kunisaidia kukua pro zaidi kwa mishemshe zangu. Kujua unaposimama job inakupa kupanga mikakati ya kupanga, kupanda gazi haraka na kudeal na weakness zako mapema.

Ndoto yangu kubwa ni kukuwa big boss kwenye industry yangu na kufungua milango ya kwa wasee wengine, mtaani wenye wakona talent lakini hawana nafasi. Nataka nikuwe nijenge empire yenye itayokuwa na impact ya ukweli, si kwa mfuko yangu tu bali kwa jamii mzima. Pia ndoto yangu ni kutravel duniani mzima nione tamaduni tofauti na nirudi home na ideas zitakazofanya maisha za wasee ziwe rahisi na poa zaidi. Kufika kileleni ndio mipango mzima.

Mi ningetamani sana kujua kifaransa au kihispania. Hizi lugha zikona vibe fulani za kipekee zinazotumiwa na wasee wengi hapa sana duniani. Kujua lugha ingine ya kigeni inafanya onekane sophisticated na inafungua milango ya mihemshe ya business kima taifa. Pia ingekuwa fiti kujuana na utamaduni tofauti bila kuhitaji translator unapiga story na wasi moja kwa moja.

Eee, nimo ndani ya mitandao ya kijamii kila saa. Mimi utumia Instagram na TikTok kuchungulia zile trends mpya na kupata vichekisho kidogo. Lakini LinkedIn ndio mtaa yangu kutafuta mchongo wa kujuana na mapro. Mitandao inasaidia kukaa rada na kile kinahappen ulimwengu. Ingawa sa zingine mimi uzima data kidogo na ndio nisi potee ndani ya hizo rabbit hole na kusahau kupiga shugulizangu za kweli.

Mimi hupenda sana kucheza game za video kama fifa na marafiki zangu, hiyo ndiyo njia poa ya kurelax na kuonyesha ubabe mtaani, lakini nje ya nyumba mimi ni msee wa basketbol ama futbool ya uanjani, mchezo inansaidia kujieka fiti na kutoa stress, na pia inajenga ile roho ya ushindani na team wako. Hakuna kitu inanishinda ile feeling ya kufunga bao ama kudank ukiwa mbele ya machali wako.

Eh, napenda sana kuendesha baiskeli. Ni njia poa sana ya kufanya exercise. Huku ukienjoy upepo safi, hasa ukiwa mahali kama karura forest, ama mitaa yenye haina jam sana. Kuendesha baiskeli kunafanya nijihisi niko na freedom na kunanisadia kuclear akili baada wiki ndefu na mishemshe. Pia hii ni ujanja ya kuepuka gharama ya matatu na kulinda mazingira yetu mtaani. Ni win-win.

Kabisa, mimi huamini sana katika kutoa sadaka na kusaidia wasee. Huwa natuwa michango kwa kanisa langu na pia kusaidia familia au machali mtaani kwenye wamekwama kiasi. Unajua baraka haziji hivivi, lazima ushare kidokidogo uko nacho, milango zaidi ifunguke. Kutoa sadaka kunafanya njihisi nikona maana na njia moja ya kuonyesha shukurani kwa mungu kwa baraka zote anazonipa kila siku. Mkono utoao ndio bariki wao.

Utotoni mimi nilikuwa wa kuchakarika sana mtaani. Nilikuwa napenda kucheza blada, kati na kukimbiza tairi ya gari ya machali wangu. Hadi giza iingie. Pia nilikuwa napenda kufunga vifaa vya stima za mzee wangu nikijaribu kuona vile zinafanya kazi. Hata kama saa zingine nilikuwa naziharibu na kupata kichapo kiasi. Ndoto zangu ilikuwa kuwa mhandisi mkali na kucheza ball star. Enzi hizo maisha yalikuwa simple and pure fun.

Ndiyo. Nikae fit hujaribu kujituma kwa mazoezi angalau mara tatu kwa wiki. Iwe ni kupiga tizi gym ama kukimbia kiasi mtaani asubuhi. Pia nimeanza kuwa mwangalifu wa kile nakula. Napunguza masufuria mafuta na sukari. Kukunywa maji mob sana kila siku kupata usingizi wa kutosha. Pia ni lazima ndio akili iwe sharp kwa mishemshe za kesho. Afya ndio utajiri wa kwanza. Sio lazima nijimaintain niweze kupambana na life.